Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huu. Ninaitaji kukagua ripoti yangu. Nihakikishe takwimu zote ni sahihi. Je, nimeweka maoni yote muhimu. Hebu nisome tena polepole. Kuna sehemu kadhaa, zinahitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kadhaa, zinaeleza vizuri zaidi. Nitaandaa maswali yanayoweza kuulizwa. Niwe na majibu tayari Surwali na shati la kawaida litafaa au inavyo bidi nivae tai pia Nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi Ninaitaji kulala mapema ili niamke na akili safi mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii Arthi ikotayari Nimesha ilima wiki iliopita mvua itasaidia mimea kukua haraka Ninahitaji kununuwa mbegu bora nitakuenda kwa mkulima mjuzi Yeya na mbigu zaina nzuri zinaza sana Msimu huu ni rahma Kwa wakulima wote Lazima nitumie wakati huu mvizuri Nisipoteze nafasi Nitaomba watoto wanisaidi kupanda Wajifunze pia Mavuno mazuri ya tatusaidia familia nzima Tutakuwa na chakula takutosha.